Wakati ninapohisi wasiwasi, hujaribu kwanza kujituliza kwa kupumua, kwa taratibu na kwa kina. Jambo linalonisaidia kupunguza mawazo na kunirudisha katika hali ya utulivu. Mara mingi, hujitenga kidogo na mazingira yenye kelele au pressure nipate nafasi ya kutafakari na kuelewa kinachosababisha wasiwasi huo. Kujitambua, kunanisaidia kutozidiwa na hisia na kunipa mwelekeo wa namna ya kukabiliana nazo. Pia husaidia kujihusisha na shughuli ninazozipenda kama kusikiliza muziki, kufanya mazoezi mepesi au kuandika mawazo yangu. Wakati mwingine kuzungumza na mtu ninaemwamini hunipa faraja na mtazamo mpya. Kwa ujumla, hujitahidi kujikumbusha kwamba wasiwasi ni hali ya muda tu na kujipa subira, kujijali na kuchukua hatua ndogo ndogo naweza kujirudisha utulivu wangu polepole.

Mara nyingi mchana na penda kula chakula kilicho rahisi lakini chenye risha kamili. Kinacho nipa nguvu ya kuendelea na shuguli za kila siku. Kawaida huwa ni wali au ugali unao ambatana na mboga za majani kama vile sukuma, spinach, pamoja na proteini kama maharagwe, ndengu, mayai au nyama kidogo. Aina hii ya chakula unishibisha vizuri na kunifanya nijisikie mwenye nguvu bila kujisikia mzito sana.

Kwa kawaida nafanya kazi vizuri zaidi asubuhi, hasa baada ya kuamka na kujiandaa kwa utulivu. Wakati huo akili yangu huwa safi, nina umakini mkubwa na naeza kujipanga mambo mengi yangu kwa ufanisi kabla ya shughuli za siku kuanza kunichokesha. Asubuhi hunipa nafasi nzuri ya kuchanga ya kushughulikia kazi zinazohitaji umakini na mawazo ya kina bila usumbufu mwengi.